Mimi napendelea chakula chenye ladha nzuri, kitamu, napenda mfano chenye ladha kama ya biryani, pilau, ndo vyakula ambavyo napenda. Pia napenda vyakula vyenye ladha ya sukari, kama keki, napenda, napenda visheti, maandazi, napenda vyakula vya namna hio.

Kwa sababu kazini kama kazi ni sehemu ya watu kunakuwa kuna sheria zake na kanuni na pia kunakuwa kuna miongozo kwamba yaani kosa fulani likitokea inabidi uchukue hatua gani Kuna vitengo vya nani vya maadili Kwa hiyo kama mfanyakazi mwenzio amekuudhi na umejaribu kuongea naye imeshindikana Kwa hiyo kuna sehemu kama hizo za maadili. Pia kuna viongozi wenzio wakubwa kuliko wewe ambao unaeza ukaongea nao. Kwa hivyo ndo namna watu tunashughulikia matatizo kazini.

Juizi ya matunda ambao mimi ninaipenda, ninapenda mchanganyiko wa nanasi, pamoja na machungwa. Kwa hiyo ukichanganya na ukieka na tangawizi kidogo ili kukata kiongulia, pamoja na sukari. Kwa hiyo mchanganyiko uo ndo naupenda sana, ukiblendi utapata jiusi nzuri sana.

Mambo mapya napenda kujifunza kwa kuuliza na kujifunza na kuweka bidii katika ilo jambo. Mfano, nimeona mtu fulani anajua kupika kitu fulani. Na kimenivutia nitamuuliza anifundishe jinsi ya kuandaa. Akinifundisha na kama amenifundisha na sijaelewa, kuna kuingia kwenye mitandao na kutizama, na pia anakufanyia mazoezi zaidi. Kwa hivo ndivo namna ambavyo najiifunza vitu vipya.

Mimi namna ambavyo napumzika, au njia nayo tumia kupumzika ni kulala. Kwa sababu hiyo naona ndio njia rahisi, nitachukuwa hata masaa mawili au matatu ambao nitapumzika, nitalala. Mbaka ni kiamuka mwili wangu unakuwa umesha pata nguvu na machovu yote yameondoka. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambao naotumia zaidi kupumzisha mwili wangu.

Kazi yangu mimi huwa nafanya kwa mgawanyo. Yaani kwa mfano ni na wiki hii ni na kazi labda kubwa zaidi au na kazi. Yaani nina kazi natakiwa nimalize labda mwishoni mwa wiki. Kwa hiyo ni na jua ni pange vipi naigawanya hata mara tatu au mara nne nahakikisha mpaka inaisha. Nafanya kidogo kidogo lakini nafanya kwa ufanisi na kwa uhakika zaidi.

Mimi napendelea sana kufatiria Al-Gazira kwa sababu hiyo ndiyo inakua ina taarifa nyingi, taarifa nyingi za dunia nzima. Kwa hiyo kwenye tu matukio mengi ya duniani, huwa yanaripotiwa hapo kwenye hiyo TV, ndiyo maana napendelea kutizama zaidi. Na huwa wanafanya marudio kwa hiyo hata kama nikipata nafasi usiku nitapata taarifa za siku nzima. Ndo maana naipenda sana.

Kwa mimi binafsi napendelea sehemu ambayo kuna utulivu sana sana. Napenda nikae sehemu ambayo hakuna kelele, hakuna watu wengi. Ni sehemu ambayo ile tulivu ambayo itanituliza hakili yangu. Kuliko sehemu ambayo ina makelele.

Binafsi napenda kujisimamia mwenyewe kazi zangu Nasema hivyo kwa sababu najiamini kwamba naweza kufanya kazi vizuri Kwa hiyo kama nitahitaji msaada, nitaomba msaada Lakini napenda nifanye kazi zangu mwenyewe bila kusimamiwa na nipangilie vizuri, nifanye kazi zangu kwa ufanisi.

Kwa mara nyingi wikendi, mimi huwa napenda kupumzika nyumbani, pia kama ikitokea natoka kutembea matembezi, na pia napenda kupika, nafanya usafi nyumba yangu, mazingira yanayozunguka, na pia nakupika chakula kizuri nyumbani kwangu, na pia na kukaa na familia yangu kuzungumza habari za maisha na mstakabali wetu wa wiki inayoanza.

Mradi wa kazi mpya, tunaanza kwa kufanya vikao au tunakuja kuelezeana nini lengo la uo mradi, na uo mradi utafanyika sehemu gani, na pia tunapeana mafunzo ambao unahitajika kwa ajili ya uo mradi. Na mwisho wa siku tutaangali, huko mbeleni ndo tunaingia katika nini? Katika kufanya uo mbradi.

Kwa mimi napenda mwanga wakati kwa sababu naona mwanga wakati ndio naweza kuona vizuri kuliko mwanga mkari. Mwanga mkari unafanya macho yangu yanauma na pia nachoka haraka na kusikia usingizi mapema. Kwa hiyo mwanga wakati ni chaguo sahihi.

Nimewai kufanya kazi ya kujitolea na siyo mara moja. Nimefanya kazi ya kujitolea na imekuwa nasoma chuoni, nimejitolea baada ya kumaliza chuoni, na hata kabla ya kupata kazi. Kwa hivo nilifanya kazi, za kujitolea mara nyingi tu, na nikapata uzoefu mkubwa tu.

Na kumbukumbu nzuri ambayo ninao hutokana na utoto wangu Kwanza ni jinsi mama yangu alivyokuwa anatupenda Alafu na la pili nzuri zaidi ambayo nilikupewa shuleni nafanya vizuri Kwa hiyo kuna siku nilirudi na zawadi nyumbani na nilivyorudi na zawadi nyumbani Iyo siku mama alinipikia chakula vizuri Kwa hiyo hiyo ndo kumbukumbu nzuri zaidi pia ninayo.

Binafsi kiukweli kabisa sijawahi kushiriki mashindano. Labda, mashindano ambayo yalikuwa yanafanyika labda shuleni, ilikuwa mashindano la kutafuta wazo la kibiashara, ambayo tulikuwa tunafanya kazi kwa makundi. Hiyo ndo tulifanya mashindano. Na bahati nzuri tulikuwa watu wapili, hatu kupata nafasi ya kwanza, lakini tulifanya vizuri.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi huwa sipendi kupigiana au kufanyeje. Kwa hivyo mimi nachokifanya ni kujishusha. Yaani kama na hasira najitahidi hasira zangu zishuke na pia ikiwezekana niombe msamaha ile hali isiendelee. Kwa hivyo ndo namna ambavyo unakuta hata kama mtu alikuwa na nia yq kuendelea na mgogoro na mimi huwa naacha.

Ah, napenda kuwasiliana na watu kwa vizuri, kwa hekima na kwa heshima. Yani, ndo namna ambao napenda. Napenda mtu aniheshimu ukiwa anaongea na mimi, atumie lugha nzuri, atumie lugha ya ustarabu, na siyo lugha chafu, za matusi, apana.

Hapana, mimi sijiawai kulima. Sema kulima, shamba sijai kulima. Lakini, kama kulima kwenye kibustani kidogo nishawai. Nimelima kwenye kibustani kidogo. Mbapo, na tunapanda tu mbogamboga za nyumbani kwa matumizi ya nyumbani. Na pia kulima bustani yangu ya maua. Hizi ndo aina ya vilimo ambavo, naweza kusema nimelima.

Ndio, huwa natumia video kwa mawasiliano inategemea nawasiliana na nani. Mfano kama nikiwa nawasiliana na watu wa nyumbani, labda watu wako mbali, mi niko sehemu ya mbali. Naeza nika-videocall, tukaongea kwa kuonana uso kwa uso. Na pia kwa mfano kwenye vikao vya kikazi ambayo mfano tunatumia zoom hapo tunaungea pia kwa video lakini tukiwa maeneo tofautitofauti.

Chakula cha kigeni ninaweza kusema ambacho nimewahi kujaribu ni Zanzibar Mix. Hii niliwahi kula kipindi ambacho nimeenda Zanzibar aaa ndo kipindi ambacho nimejaribu kichakula. Na siku ya kwanza ni kama nilikishindwa lakini mpaka leo nikikiona kimipikwa natamani na kula.

Ndiyo mimi huwa natumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujiburudisha, kwa ajili ya kujifunza, ya, mambo mengi tu kuwasiliana na watu, kwa hiyo mitandao ya kijamii mimi huwa natumia sana, tu.

Hapana mimi sipendelei kuimba kwa sababu siwezi kuimba, lakini kusikiliza mtu akiwa naimba huwa napenda, mtu anaimba napenda kumusikiliza. Lakini mimi mwenyewe binafsi sio mpenzi wa kuimba kwa sababu sijui kuimba na haipo kwenye fani yangu.

Sera ya kampuni yangu ambayo naiona ni muhimu zaidi ni kufanya kazi kwa nidhamu pamoja na kujituma. Maana bila vitu hivyo viwili nidhamu na kujituma, hatuwezi tukafikia lengo letu ambayo tunalitegemia kama kampuni. Kwa hizo ndo, naona hiyo ndo sera muhimu zaidi katika kampuni yangu.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini zaidi zaidi nikiwa nimetoka nje ya nyumbani. Huwa napenda, mfano kama chipsi, napenda. Mfano chipsi, huwa tunapenda. Mfano kama baga, huwa napika. Kwa hivyo mimi huwa, napenda. Kwa hivyo naweza kusema kwamba, hivya kula vya haraka pia napenda.

Wakati wa msongo wa kazi huwa napumzika na najaribu ili kazi yangu nisione ngumu na lpenda kugawanya kazi yangu katika makundi ili nifanye kidogo lakini nisiwe na mawazo lakini nifanye kwa ufanisi kuliko kufanya nyingi kwa wakati moja ina nichosha.

Ndiyo napenda kuoga maji ya moto kwa sababu sehemu ampayo ninaishi mazingira yake ya asubuhi mara nyingi kunakuwa kuna baridi kali. Kwa hiyo hili nisipate magonjwa au nisijisikie kwamba siko vizuri inabidi niogee maji ya moto. Kwa hiyo mimi huwa nayapenda maji ya moto.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo ninazo Nakumbuka tukiwa kidato cha pili Kuna mwalimu wetu alisema kwamba atahakikisha tutafaulu wote katika somo lake hakuna F, Kwa hiyo na matokeo yalipokuja ni kweli watu wate tulifaulu, kwa hiyo iko ni kipindi kizuri sasa hivi nishuke uko shuleni tulifaulu vizuri na tulipongezwa.

Mi napenda kufanya kazi na watu kama timu kwa sababu naamini katika timu kila mtu ana uwezo wake kwa watu ukiuchanganya huo uwezo tunakuja kufanya kitu kizuri zaidi, kuliko nikikaa pekee yangu mawazo yangu yataishia sehemu fulani lakini ningekua na mtu mwingine au watu wawili watatu tungefikiria zaidi kwa hiyo napenda kufanya kazi zaidi kwa kufanya na wengine.

Naandaa ripoti za kazi kwa hatua kwa hatua kama ifuatavyo. Ya kwanza naangalia kwamba lengo la ripoti ni nini? Alafu nikishajua na natumia saa muundo rasmi wa kuandika ripoti. Then nakagua kabla ya kuwasilisha. Na natumia lugha rasmi pia. Na pia nawasilisha kwa njia sahihi kama kwa email ama kwa pdf au kama nina ziprinti iwe karatasi ilikuwasilisha.

Nafsi mimi kama mimi sijawahi kufuga mnyama ila nimewahi kufuga kuku Labda kwa kijijini ambapo kijijini kwetu wazee wanafuga ngombe, wanafuga mbuzi, wana kuna mbwa pia kwa ajili ya ulinzi Kwa hiyo mimi kama mimi sijawahi kufuga.

Kwa kuzaliwa huwa mimi na sherehekea nyumbani, nasherehekea kwa kumshukuru Mungu kwa kutimiza huo umri, fulani, na pia huwa nasherehekea na ndugu zangu nyumbani, tunapika chakula kizuri, tunaongea, tunakumbushana mambo ya zamani. Kwa hivyo ndo namna ambavyo huwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Tukio langu muhimu zaidi katika maisha yangu ni siku ambayo nimemzaa mwanangu wa kwanza ni ni kitu ambacho sijawai kukitokea yaani kuzaa tu. Kama kuzaa sikuwai kuzaa hapo kabla. Sikuwai kuona mtu akizaa. Kwa iyo ilikuwa ni kitu cha kustaajabisha kikubwa sana. Na pia nilishangaa yani mtoto aliwezaje kukaa kwenye tumbo langu mpaka nikamzaa. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha kustaajabisha sana na tukio muhimu na lenye kumbukumbu mpaka leo ambalo haliwezi kunitoka kichwani.

Mandhari nzuri zaidi ambayo nimewahi kuiona ni mandhari ya hoteli nilikuwa mara kwanza kabisa kuenda kwenye hoteli ya nyotatano mazingira yake ni mazuri, vyumba vyake ni vizuri, chakula nilichokula ni kizuri Kwa hivyo yale mazingira au mandhari yalinipendeza sana Kwa hivyo mpaka sasa ivi naweza kusema yale ndio mandhari, nzuri zaidi niliyowaikuyaona.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya harusi, ambayo nilienda kwenye sherehe ya harusi ya rafiki yangu. Yaani ilikuwa ni nzuri kwa sababu nilikuwa huru sana, kucheza, kuongea, tulikula vizuri, tulisherehekea karibia kama siku tatu. Kwa hiyo ilikuwa nimeipenda ile sherehe, mpaka leo naikumbuka.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda ni chakula kinaitwa kishumba ambacho ni mchanganyiko wa maharage pamoja na ndizi. Ndizi ambazo zinasagwa na kupatikana zinaungwa na kusaga na tunapatikana yani kwa kusonga. Ndo unapata iko chakula kinakuwa kama ugali lakini ndo kinatokea ivo ni mchanganyiko wa wa maharage pamoja na ndizi.

Kwa chumbani, kama chumbani huwa napenda rangi ya maziwa. Rangi ya maziwa inafanya chumba kinakuwa angavu na pia kina mwanga hakuna giza. Kwa hiyo hiyo rangi nimetokea kuipenda sana na ndio ninayoitumia. Kwenye chumba changu. Ipo rangi ya namna hiyo.

Kabla ya kuanza kazi huwa nahakikisha kwamba vifaa vyangu vya kazi, viko vizuri, viko na ubora wake kama nilivoviacha, na pia nahakikisha kwamba mazingira yanayonizunguka ni masafi, ambapo kama na pia kuruhusu hewa iingie, kama madirisha yamefungwa basi nitayafungua.

Kitu ambacho sa hizi natamani kujifunza, natamani kujifunza kitu kimoja kinaitwa animation. Animation wana, ambazo zinatumika kutengeneza katuni, ehe, hadithi za katuni, kama vile Disney, vile wanavyotengeneza. Kwa hiyo natamani sana kujua, japo kidogo wanafanya jifanyaje mpaka vinatokea kama vinavyotokea.

Mimi siku yangu ya kuzaliwa huwa nasherekea nyumbani pamoja na familia yangu mara nyingi sana pamoja na familia yangu. Mimi napenda sana japokuwa, yani napenda sana kusherekea lakini napopata nafasi. Kama sitakuwa, nitakuwa ni nafasi basi huwa nasherekea na familia yangu. Ni siku kuu ya sherehe ya siku ya kuzaliwa kwangu ambayo nilifurahia zaidi kipindi niko kama darasa la saba. Iyo siku nakumbuka mamangu alituandalia sherehe, alininunulia keki, kulipikwa chakula, kulikuwa kuna rafiki zangu na tulikuwa watu wengi wengi na ndugu. Na chakula niliopenda siku hiyo, nilipenda keki, keki yangu ilikuwa nzuri sana. Na zawadi ambao ningeipenda kupokea kwenye birthday au sherea ya kuzaliwa inayokuja, ningependa kupata tiketi ya kwenda Dubai.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mfano hapa nyumbani, nimenunua sana vyombo vya udongo na glasi za udongo. Kwa hiyo mara nyingi sana, matumizi ya plastiki sio sana. Na kwa upande wa mifuko ya plastiki, hatutumii sasa hivi, tunatumia mifuko ya nguo imeshonwa kwa pamba. Na pia tunavikapu vya kuendea sokoni. Kwa hiyo matumizi ya plastiki hapa kwetu siyo makubwa sana. Kwa hiyo ndio namna ambayo tunatumia. Tuna Tunanunua vitu ambavyo sio vya plastiki. Kwa mfano vyombo vya udongo na matumizi ya vikapu.

Jua kali mara nyingi huwa natembea na mwavuli ambao unanikinga na jua kali isinifikie. Na mara nyingi nabeba mwavuli kama nimetoka na mtoto mdogo ndio huwa nambeba na kujikinga kwa mwavuli. Lakini mimi mwenyewe kama mwenyewe huwa navaa miwani ya kukinga na jua. Kwa hiyo miwani huwa inasaidia sana kunikinga na jua kali.

Programu ambazo natumia mara nyingi ni mfano program ya kupiga simu, kuna program ya whatsappu, na program ya ya Google Google Sheet kwa ajili ya kuandika kazi zangu za kazi, Google Documenti, ndo nazotumia natumia Gmail kwa ajili ya kuandika na kutuma na kupokea email.

Sanaa ambayo naipenda zaidi ni sanaa ya maigizo ambayo watu wanaigiza, wanakuwa wamebeba ujumbe fulani, kwa hiyo unajifunza. Kwa sababu sanaa ya maigizo inaangaza zaidi maisha ya jamii tunayoyaishi. Kwa hiyo kupitia yale maigizo unapata kujifunza mambo mengi katika maisha.

Ndiyo, huwa nanunua vitu kwenye simu, kwa kutumia simu. Mfano, mfano ukiingiakwenye Instagram kuna wafanya biashara ambao wameweka vitu vyao mtandaoni. Kwa hiyo kama ni nakipenda, alafu na mimi niko mbali na nafanya malipo yangu kwa kutumia simu na mzigo unanifikia.

Kibinafsi mimi, huwa sipendi kufikia mpaka hile muda wa mwisho kabisa kwamba ni anze kuangaika. Kwa hiyo mimi, huwa napenda kufanya kazi yangu mapema, hili angalau siku moja au masaa sita kabla ya kufika muda wa mwisho niwe nishamaliza kazi zangu. Ndio maana napendelea za hili kufanya kila kitu kwenye ndani ya muda.

Mimi napendelea kitanda kigumu zaidi kwa sababu kwanza kina kuwa kina kinaka mdamrefu unakitumia mdamrefu hakiaribiki haraka Kwa hiyo ninapendelea kitanda cha na mnaiyouki angalia vitanda vyenyeurembo au vizuri tu hua vina havidumu yaani maranyingi vinakuwa havinauimara.

Mimi bwana napenda chai zaidi kuliko kahawa. Ninavyoiandaa napenda kuandaa chai ya, inaweza kawa chai ya rangi ambayo ni ya majani ya chai au chai ya maziwa ambayo nayo nachanganya na majani ya chai. Na tangawizi. Kitu ambacho naongezea katika chai yangu ili chai yangu iwe na ratha nzuri zaidi au kuifanya iwe tamu kwa chai ya rangi huwa natia majani ya chai pamoja na viungo ambavyo viungo ni karafuu, mdalasini na iriki Lakini kwa chai ya maziwa huwa naweka majani ya chai Naweka iriki naweka na tangawizi na sukari pia Napenda sana kunywa chai nikiwa nyumbani na napenda sana yani yanifanya mimi nipate nguvu au pia inatoa na uchovu chai Kwa hivyo ninajisikia vizuri sana nikinywa chai.

Napenda sana nijitahidi kuwa kwanza mtulivu, niwe na utulivu, na pia niwe na hekima, lakini pia najitahidi nisitoke nje ya lengo lililowekwa, na nisiendeshwe na hisia. Kwa hivyo mara nyingi huwa na na kopi na namna hiyo, na pia najitahidi niongeze ujuzi mwingine ili niendelee kuwa bora na kuendana na mabadiliko ya pale.

Mimi ni mtu wakuwai kwa sababu napenda kufanya mambo yangu ndani ya wakati. Kwa mfano, natakiwa kuenda kazini saa moja asubuhi. Kwa hiyo iliniwai, inabidi nilale mapema, iliniweze kuamka mapema. Kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye napenda sana kuwai kufanya kazi tangu kwa wakati.

Mwaka mpya sisi tunasherekea, au mimi nasherekea mwaka mpya nikiwa nyumbani, pamoja na familia yangu, tukiwa tunamuomba mwenyezi mungu, kwa aweze kutufikisha mwaka mwingine, na pia tuna tunaongea mambo ambao tulio yafanya, ambayo ni mazuri kwa mwaka huo na mwaka huo ambao unaopita, na tunafanya nini kuboresha mambo mengine ya mwaka unaofuata.

Kuhusu mtaa wangu kitu ambacho napenda kwanza mtaa ambao umetulia, hauna vurugu, hauna makelele, na pia huduma za kijamii zinapatikana vizuri, mfano maji tunapata kila siku, umeme upo, barabara vizuri zipo, na hospital ipo karibu. Kwa hiyo ndo maana naupenda huu mtaa.

Kupiga picha napenda ila sio kama simu yangu ya hobi au sio kwamba kitu ambacho nakipendelea. Napigia picha labda kwenye matukio maalumu au sababu maalumu. Mfano nimeenda sehemu nimependa mandhari yake Napiga picha au kuna kitu nimekiona natamani kije kuwa kama hicho ndiyo niwe nacho kama hicho, napiga picha lakini siyo kwamba ni kitu ninacho kipenda sana.

Kwa napokea maoni kutoka kwa wengine kwa heshima na kusikiliza maoni yao na pia kuomba fufanuzi kama inaitajika kusiana na maoni yao Alafu nyingine kuwa shukuru kwa maoni yao waliyoyatoa na kukubaliana na mtazamo wao na pia kuchukua maoni au kukubaliana na maoni yao au kuchukua maoni yao kwa dhamila ya kuimarisha kazi yangu.

Kwanza kabisa ili kueka nenolangu la siri salama. Chakwanza kabisa pale napo tengeneza nenolangu la siri. Na takiwa liwe na, yani lisiwe kama tarehe ya kuzaliwa au jinalangu au kitu fulani. Ambacho ni rahisi mtu kukipata. Lakini pia si muambi mtu yoyote kuhusiana na nenolangu la siri. Nenolangu la siri ni siri yangu. Kwa huyo sitakiwi kumuambia mtu yoyote.

Ninapenda ndiyo kula popcorn kwa sababu ninatumika kama kiburudisho tu, mfano nikiwa jioni nimekaa, au kama ninangalia tv, ninangalia filamu, kwa hivyo ninapenda kutumia popcorn. Ambao huku tunaita bisi, kama tunaita bisi, ni mahindi ambayo yamekaangwa.

Niki napoitaji msaada kazini huwa kuna viongozi wetu, mabosi zetu, kwa hiyo hao ni watu wa kwanza kuambia kuwaambia naitaji msaada kazini kwa sababu hata kanuni na sheria za kazini, miongozi ya kazini inaonyesha hivyo.

Napenda kununua vitu mtandaoni, kwa mfano kama nguo, vyombo, huwa napenda kununua. Kwa mfano, na vitu mara nyingi nanunua kupitia mtandao wa Instagram, ambako kuna wafanya biashara wengi ambao sasa hivi wanatumia Instagram kuuza bidhaa zao, hasa kwa watu ambao tuko mbali na maduka yao. Kwa hiyo, unanunua, unafanya manunuzi, wanakufanyia, huduma ya kukuletea mpaka nyumbani au kama sehemu ambayo unayoitaka. Kwa hivyo mimi huwa nanunua.

Ili kujitunza mimi kama mimi kitu cha kwanza najipenda kwanza mwenyewe najipenda mwenyewe kwanza na pia nahakikisha nakuwa msafi, nakuwa nadhifu nguo zangu zinakuwa safi, nanyoosha yaani najipenda zaidi ndio kitu ambacho nafanya ili kujitunza zaidi nakula chakula bora.

Kwa mimi mfumo wa wa simu ambao naupendelea zaidi ni whatsapp. Kwa sababu ni mfumo ambao unasaidia sana kwenye mawasiliano. Hata kama kuna mtu yuko mbali anaweza tukawasiliana wa urahisi sana. Hata kama ana tiketi au ana kitu chochote dokumenti yoyote anaweza kunitumia kwa nja ya whatsapp. Na pia kuliko kupiga simu kawaida ambapo nitatumia hela nyingi kumfikia mtu aliko nchi njje lakini ninaweza kuwasiliana naye kwa kutumia whatsapp na natumia data ndogo sana kumfikia. Na pia hata kama sikumpata hewani naeza nikaacha ujumbe na akaja akaukuta. Kwa hvyo mimi naona mfumo huo ndio unanisaidia sana.

Hili kulinda mazingira yangu, huwa napenda kufanya usafi, pasiwe na vitu ambavyo viniatarishi kwa mazingira, mfano kutupa takataka ojo, hatutupi takataka ojo. Pia nimepanda mti hapa nyumbani kwangu, ili kuendelea kutuza mazingira, na pia kuakikisha komba hatuchomi-chomi taka ovyo kusababisha huchafuzi wa hali ya hewa. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ya ambayo tunayezingatia ili kutunza mazingira yetu. Usafi wakwetu wenyewe na maeneo yetu, pia ya ndani na nje.

Kuogelea, napenda, lakini sijui kuogelea. Lakini huwa nilijaribu siku moja, kuogelea, nikaona nafurahia maji. Lakini nilishindwa, niliogopa kwa ku kuogopa kuzama, kwa sababu sina uzoefu wa kuogelea. Lakini kupenda, napenda, na ningependa siku moja, nije kujifunza.

Mimi kama mimi jinsi na wainisha kazi pamoja, yani na wainisha kazi na na maishangu binafsi. Mimi kama mimi ni mama nyumbani na pia ni mfanyakazi. Kunamuda wangu wa kazi ambao ni natoka asubuhi na kurudi nyumbani na ndio maana na nakikisha kwamba. Na amka mapema, hili ni tayarishe mambo yangu ya nyumbani, nikimaliza niende kazini, nikirudi ni hakikishe nasimamia familia yangu inaenda vizuri. Kwa iyo ni muda wangu tu kuupangilia na upangilia muda wangu vipi ilikuwa na majukumu yangu ya nyumbani na majukumu yangu ya kazini.

Mimi napendelea zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Napenda kutazama michezo, watu wanachezaje, wana Napenda kuuona kama burudani. Kutazama zaidi ndio kunanipa burudani kuliko kusema kwamba niingie katikati ya mchezo na mimi nichezo. Kwa hivyo napendelea zaidi kwenye kutazama kuliko kucheza.

Mazingira ya kazi ambao mimi nayapendelea, mazingira ambao ni matulivu, hamna kelele, na pia mazingira ambayo wafanyakazi wanashirikiana, wana umoja mzuri, na pia napendelea ambapo kuna vifaa, na yaani vifaa vya vitendea kazi vipo na ni vizuri na vya kisasa, na na pia napendelea sehemu ambayo mazingira ambayo yana yanamuweka mfanyakazi salama zaidi.

Ndiyo huwa nagawanya taka zangu ambazo kuna taka za plastiki naweka sehemu yake na taka za kawaida huwa nazieka sehemu yake Kwa hiyo wakija kubeba taka huwa zinakuwa ziko tofauti tofauti.

Mahusiano na wafanyakazi wengine, tunajenga kwa kuwasiliana vizuri, kushirikiana na kuheshimiana na na kusaidiana kama matatizo yatatokea, tunasaidiana na kupeana ushauri, mambo gani tuyafanye, ili kuboresha, au ili kufikia lengo la kampuni.

Computer mara nyingi natumia kwa ajili ya kuandika kazi zangu za kiofisi, natumia kuandikia dokumenti ya uwasilishaji, pia natumia kufanyia mikutano, pia natumia kuandaa presentation, kuifazi pia data zangu za umuhimu, pia natumia computer.

Siku kuu sisi huwa tunasherekea nyumbani, tunasherekea kwa kuungana na familia yetu, wanafamilia, tunakuwa pia na wageni, tunapika chakula kizuri, tunasherekea kwa amani, tunajipongeza na tunakaa tunaongea, tunakumbushana mambo ya zamani, kufupi ni kusherekea katika mlengo wa chanya.

Mimi namna ambavyo na nahifadhi pesa ni mefungua akaunti ambayo akaunti hiyo ni kwa ajili yaani akaunti ya benki kwa ajili ya kuhifazi pesa zangu tu ambayo nina za akiba. Akiba, kuna dharula, kuna mambo ambayo yanatokea katikati ambapo ndo ni mefungua akaunti hiyo ndo namna ambayo naifadhi pesa.

Kwa kazi nafanya nitangu wa shirikiano navyofanya kwanza tunadumisha mausiano mazuri, yani mahusiano mazuri, pia mawasiliano, kutumia lugha ambayo ni rasmi na pia na lugha ambayo yenye ni nithamu. Tunagawanya majukumu na tunasikiliza maoni ya wenzetu, tunavyofanya kazi na pia tunaekeana muda wa kwasilisha kazi yetu. Kwa hiyo hiyo ni namna ambao tunafanya kushirikiana.

Chakula kikuu ambacho nakulaga mara nyingi muda mchana ni ugali. Mara nyingi sana napendelea ugali. Ambapo ugali naeza nikala na samaki na mboga za majani. Au neza nikala na nyama na mpugaza majani. Au naeza nikala ata na maharage. Yani ili mladi tu hiyo mchana nile ugali.

Kwa kuwa kuna kazi ya dharura imetokea, ninashughulika nayo kwanza, ambapo nitahakikisha kwamba naimaliza kwa hiyo maanake ni kwamba hiyo siku nina kuwa na muda mrefu zaidi kazini. Kama nilipaswa kurudi saa saba, inabidi nikae mpaka saa kumi, mpaka nimalize hiyo kazi ya dharura na nimaliza kazi zangu za siku hiyo. Kwa hiyo hivyo ndo ninakoshughulika na kazi zangu za dharura.

Mimi huwa navaa sana, tena navaa saa za aina tofauti tofauti na pia na rangi tofauti tofauti kuendana na nguo yangu ambayo nimeivaa siku hiyo. Pia saa naipenda kwa sababu inakuwa inachukua nafasi kama ya ya urembo katika mwili wangu kwa hiyo niinapenda pia kuvaa saa.

Kupiga chombo cha mziki ninapenda lakini sijawahi. Yaani ningipenda labda siku moja ningejaribu kupigia chombo cha mziki chochote kama gitaa au piano au hata tarumbeta ningependa kufanya hivyo lakini sijawahi.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu, kwa sababu kutembea kwangu ni kama mazoezi kwa sababu muda mwingi natumia Kwa kuwa natumia muda mwingi kutu kukaa kazi zangu mingi ni kukaa kwa hiyo nikipata muda wa kutembea natembea ili ni kama nafanya mazoezi na kuimarisha viungo vyangu.

Wiki yangu ya kazi huwa naipanga kutokana na majukumu yangu ambayo ninayo ya wiki inayoanza. Kwa hiyo huwa napanga kazi, angalau mpaka alhamisi niwe nishamaliza kazi zangu zote. Ijumaa iwe ni siku tu ya kuwasilisha na kuangalia wapi nilipokosea na kurekebisha kidogo.

Kifaa changu huwa na chaji angalau mara mara mbili kwa siku. Asubui, I mean katikati ya siku, pamoja na usiku. Ndo huwa mara nyingi huwa na chaji. Na chaji asubui kwa sababu ya kesho, na chaji usiku kwa ajili ya kesho, na na chaji katikati ili niendelee kuwa na chaji siku nzima.

Nangu ya kupendeza sana ni rangi ya kijani na pia kuna rangi ya blue ambao ni blue ilo kolea ndo huwa hizo ni rangi zangu pendwa ambazo hata nguozangu nyingi huwa narangi hizo Kwa hiyo naeza kusema hizo ndo rangi mbili ambazo nazipenda.

Mimi napenda kuenda matembezi sana sana kwenye sehemu za kula ambazo napenda kutembea ambapo nitapata chakula kizuri. Pia napenda kutembea sehemu ambazo zina ufukwe ya bahari kama kufanya mazoezi ya kutembea pamoja na kupata hewa safi.

Kwa mimi, hua napenda kuvaa nguo za staha ambazo zinani zinaniipa staha ya mwili, sio mavazi ya kuonyesha maungo yangu, na ala yani ni mavazi ya heshima. Kiufupi napenda kuvaa mavazi ya heshima ambayo kama mwanamke.

Mimi napenda ugali wakati wa mchana mara nyingi napenda nile ugali. Na wakati wa usiku napenda nile wali. Kwa hiyo napenda kula ugali kutokana na muda ambao ni mchana na na napenda kula wali nyakati za usiku. Kwa hiyo hivyo fupi napenda ugali napenda na wali.

Mimi kitanda changu, chumba changu ni kikubwa na kina taa za rangi ya rangi nyeupe, kimepambua na rangi ya ukuta ambao ni rangi ya maziwa na kitanda changu ni kikubwa ambacho ni sita kwa sita. Na nikiwa dirishani huwa naona mawingu, naona anga, naona nyota wakati wa usiku, pia naona ndege wakiruka. Na kitu ambacho nakipenda zaidi katika chumba changu, ni kitanda, changu kikubwa, napenda kabati langu, napenda na mapazia yangu ambayo ya nafanya nyumbangu iwe nzuri.

Napiga kura, napiga kura kuchagua kiongozi ninayemtaka na ninanafurahi kwa sababu umri wangu ulishafika muda kupiga kura na pia nina kitambulisho cha kura. Kwa hivyo nina vigezo vyote, nina akili timamu na kwa hivyo ninajivunia kwamba na mimi nina haki ya kupiga kura.

Mimi siku za wiki edi huwa ni na mipango yangu ambayo nimeiweka. Kwa mfano siku ya jumamosi huwa napenda kufanya usafi nyumbani kwangu, usafi kiujumla na kupika chakula nyumbani cha familia, yaani kukaa na watoto wangu, kukaa na mume wangu siku ya wiki edi. Lakini siku ya juma pili, huwa naenda kwenye matembezi, mfano naenda kwenda mgahawani, tukala, tukisha hapo, tukapita maeneo mengine, tukaenda kutembea. Na pia labda tunaenza tukaenda kwenye nyumba tunayo jenga, tukafanya kuangalia, au tena tukaenda mjini, kuangalia bizaa mbali mbali. Wikedi nafurahi sana nikiwa na familia yangu kiujumla na nikipacha muda wakupumzika pia huwa napumzika.

Kwa kawaida huwa nalala masaa saba mpaka masaa nane. Kwa hiyo inategemea kama nikiwai kulala huwa na maana huwa na kawaida nalala saa nne au nikichelewa kulala mpaka saa tano Lakini ratiba yangu siku zote inaanza saa kumi na moja alfajiri huwa naamuka kila siku. Kwa hiyo nalala masaa saba mpaka masaa nane.

Hapana siishi mahali ambapo nimepazaliwa. Mahali napoishi sasa hivi ninaishi kwa sababu ya nimeolewa huku na pia ni kwa sababu ya kazi. Kwa hiyo hii sio sehemu ambao nimezaliwa. Nilizaliwa sehemu nyingine na nilipokulia pengine na napoishi sasa hivi ni pengine.

Muda ambapo na shughulika na udhaifu wangu kazini, na kwanza kabisa nakubali madhaifu yangu, nakubali udaifu wangu, na niko tayari kujifunza, pia na chukulia maoni ya watu wengine ambao wananiambia aaaaaaaaa kama njia ya kurekebisha napokosea, na pia niko tayari kujifunza na kuchukulia udhaifu wangu kama fursa.

Somo ambalo nilipenda shuleni ni somo la biologia ambayo inafundisha sayansi ya vyumbe ambapo mambo mengi sana magonjwa mwili wangu mifumo yake inaendaje nainadeshwaje nilijifunza kupitia ilo somo kwa iyo nalipenda sana ili somo.

Ushauri ambao ni ngependa kumpa mtu mwingine ni kuwa ni kufanya kazi kwa bidii, kuhakikisha kwamba anatumia muda wake vizuri na pia aangalie na matumizi yake ya fedha. Kwa hiyo niushauri ambao ni ngependa kumpa kijama ambaye, anafanya kazi au anajitafuta bado.

Ninapoanza kufanya kazi huwa napenda kutizama kwanza mazingira yangu ambayo ya kufanyia kazi. Je apo salama ni pa safi na pia kuangalia vifaa vyangu kama vimekuwa vipo salama na pia viko tayari kwa ajili ya kufanya kazi.

Mimi michezo ambayo ninafanya ni hawa aina ya mazoezi ambayo mimi huwa nafanya ni mazoezi ya kutembea. Ambapo natembea kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Na ninafanya angalau mara tatu mpaka mara mbili ya wiki lakini ninafanya asubuhi na jioni. Na wakati ambao napenda kufanya mazoezi ni wakati ambao naenda stendi na wakati ambao na rudi natoka stendi kuelekea nyumbani. Sa huwa na najiskia vizuri kwa sababunakuwa nime uchangamsha mwili wangu.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni kuwalipia wadogo zangu ada. Kwa hiyo, hicho ndio kitendo ambacho niliwahi kukifanya ulikuwa nimeanza kazi, kwa hiyo nilikuwa nimesha anza kupata hela, kwa hiyo nilijisikia vizuri nilivyoweza kusaidia kuwalipia ada ya shule.

Kiukweli kabisa, mimi sijawai kujikunza kupiga gita. Japo ni mwaitu kuona watu mitandaoni au kwenye tv, watu wakifanya iyo kupiga gita. Inapendeza, na ni vizuri, na ni sanaa, ni moja wa sanaa nzuri, wanatumia vizuri ala iyo ya mziki.

Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda, au nakipenda sana, ya kwanza kabisa ni juisi ya matunda, ambayo ni mchanganyiko wa mananasi, pamoja na machungwa na sukari. Kwa hio ni juisi ya ambayo naipenda sana, na pia napenda pia soda.

Ndiyo mimi huwa naifadhi kitu cha thamani ambacho naeza kusema kitu ambacho naifadhi cha thamani ni kadi yangu ya benki ambayo naifadhia pesa zangu kwa hiyo hicho naihesabu kwangu mimi ni kitu chenye thamani zaidi kwa sababu ni kinasaidia kufadhi pesa zangu.